Jinsi ninavyopanga wiki yangu ya kazi, wiki inapoanza siku ya jumapili, mih huratibu mpango yangu jinsi nitakavyo tembea kwa siku ya jumatatu, siku ya jumaine, siku ya jumatano, siku ya alhamisi, siku ya ijuma na siku ambayo ni ya ijuma. Naweza kupanga siku yangu vizuri zaidi kwa kueza kuandaa ratiba mbali mbali kuhakikisha siku ya jumatatu nitafanya nini wakati upi siku ya jumanne nitafanya nini wakati upi kuendelea hivyo naweza kunisaidia wiki yangu na kuwa rahisi mno.

Nguvu zangu kazini, nguvu zangu kazini ni nguvu nzuri kwa sababu mi napenda kazi yangu mno hasa kazi ya mikono yangu ambayo nimefanya na mikono yangu kila wakati mi naifurahia zaidi muno nikilinganisha pia na kazi zaidi mi najiyuma zaidi ili kueza kuhakikisha nakuwa na mapato ya juu kabisa.

Ndiyo nimewahi kupiga gitaa, hasaa nilipokuwa katika darasa la kwanza shule ya msingi nilikuwa napenda hilo somo la muziki zaidi ya hapo ndipo nilipokuwa nafunzwa kupiga gitaa na vyombo vyombo vingine vya kimuziki zaidi, nilipigia gitaa zaidi na napenda gitaa kabisa.

Jinsi ninavyojianda kwa mkutano ni kuhakikisha kama mimi ndiye nitakuwa badhi waninaji katika huu mkutano nahakikisha nimeweza kujipanga vizuri kupitia hile vichwa au mukhtasari wa habari ambazo nitakuwa naongelea kuhusu. Kuhakikisha nimeweza kuzipitia vizuri kabisa na kuhakikisha nitakuwa na mambo mengi ya kuongezea katika ile tarifa nitakayokuwa nanenea wenzangu katika mkutano ama nitakayotikuwa na ujumbe takakukua naupasha katika mkutana.

Tukio la muhimu katika maisha yangu ilikuwa wakati wa sherehe yangu ya kuweza kuhitimu. Kama mwanateknolojia ambapo wazazi wangu au familia yangu iliweza kuja kwa wingi tukasherehekea zaidi mno na niliweza kupata mazawadi mingi, pongezi kutoka kwa watu mbalimbali ulionifanya nikahisi vizuri mno.

Ndiyo, napenda asali mno. Hasa pia mii ni mkulima ambaye nimefuga nyuki ambao hunipea asali kwa wingi zaidi. Unajua pia asali kulingana na daktari wangu aliniambia nahitaji kulamba asali karibu. Kila mara tano kwa wiki yangu mara tatu kwa wiki kuhakikisha kuwa nimeweza kuwa na afya njema zaidi. Na kuhakikisha pia inaweza kupambana na magonjwa mbalimbali mwili.

Nikiwa na furaha kwa nyumba kile nachofanya, ni kuweza kutazama michezo mbalimbali hasa mpira, pia kuweza kuwa na mazungumzo kila kwa kupitia rununu au simu ya mkono, tunakuwa na mazungumzo na marafiki wa papa na pale, kutupitia njia ya video, kuwajulia hali wameshinda vipi, mbona na kama hayo.

Mimi napendelea kusoma kuliko kuandika. Kwa sababu, natangulia nisome, nikaweze kuelewa, ndio nikaweze kuandika. Napenda kusoma zaidi kuliko kuandika. Pia unapata kupitia kusoma, unaweza kukua au kupata maarifa mengi ambayo sio rahisi kuyapata kama utakuwa wewe ni muandishi tu. Mpaka usome kwanza, ukaweze kuwelewa kile ambacho unataka kuandika. Napenda kusoma kuliko kuandika.

Ndiyo pale ambapo nimaweza safiri mali pazuri ilikuwa kuenda kutembelea ziwa Victoria, pia nimaweza kutembelea ziwa la Indian, ambayo nimeweza kutembelea pia mali pengi pengi kule, nimeweza kutembea zaidi na kuburudika mnu. Hasa pia kule mombasani, nimeweza tembea kule kwote, pia daarsalam, kule dodoma, nimetembea kule kwote na ni mahali ambapo palikuwa pazuri palinipendeza mno.

Mwandishi wa vitabu ambaye nampenda zaidi anaitwa ken walibora ambaye ni marehemu kwa sasa, na aliandika vitabu vingi zaidi, asa kitabu nilichokipenda, kilikuwa kitabu cha siku njema, ambapo anaeza kuzungumzia maneno mengi ya kijamii ambayo pia ya na umarufa, ambayo yana uongozi mzuri, pia yanaeza kutoa ama yanaeza kugharamia au kuweka ile upotovu ambao unaendelea katika jamia ni kitabu ambacho kimezungumzia jamii hasa jamii kwa ujumla.

Kile kitu na ambacho mimi hufanya ili kueka afya yangu vizuri kuwa nzuri ni mazoezi ya asubuhi. Unapata ninapoamka masaa ya saa kumi na mbili asubuhi. Kitu cha kwanza kufanya mimi hutoka nje na kuanza kukimbia. Na mimi hukimbia kama kilomita ishirini hivi kwa siku. Ndio nikaweze kurudi. Halafu ninaporejea pale ninakula ile chakula ambayo ni kizuri ya ambacho kina madini mazuri kuhakikisha mwili pia unaeza kupata yale madini ili nikaweze kuwa na afya bora.

Mchezaji ule ambaye mi namjua mzuri wa mpira wakikapo, wacha mimi niseme ni Lebron James, mbali sina uhakika kwa vile, pia sipendi mpira wa kikapu ndo maana sina ufahamu mzuri kuhusu wachezaji wa mpira wa kikapu siwafahamu vizuri isipokuwa lebron james.

Siku yangu ya kuenda dukani ya au madukani ni siku ya Jumamosi. Unapata hiyo ndio siku ambayo mimi hukua na wakati mwingi mno, na kueza kuangalia ni kipi ambacho kimeweza kuisha katika nyumba ili nikaweze kuenda dukani kununua. Na siku ambayo mi napenda kuenda dukani ni siku ya Jumamosi, kwa sababu ndiyo siku mimi huwa tu na nafasi pekee au nafasi ya kipekee.

Mi hupenda pia kama sijakula kwa nyumba au nyumbani, mi hukula katika mkahawa ambao uliopo katika jirani au jiji jirani hapa. Ambapo mi huenda pale nakula chakula ambacho nakitaka hasaa chakula cha kienyeji. Ni mkahawa ambao unapika chakula kizuri zaidi ya kienyeji. Ukitaka mihogo unaenda pale, ukitaka nduma unakuenda pale, ukitaka viazi vitamu unakwenda pale. Mahali pazuri zaidi, ukitaka pia ndizi la kupika unakuenda pale. Ni hoteli nzuri zaidi ambayo inaweza kupika chakula cha kitamaduni.

Chakula nachokipenda zaidi ni chapati. Chapati na mchele. Unapata izo vyakula, ndivyo mi hula kila mara navipendelea zaidi. Mfano chapati mi naeza kula chapati kutoka asubuhi hadi jioni. Bila kupata au bila kuboeka na ama bila iyo kunikera kwa haraka. Napenda chapati zaidi mno kuliko chakula kingine chochote. Hasaa pia chapati nikila kwa maragwe au nikila kwa maponjo ni tamu zaidi.

Tamasha, kwenda katika tamasha la mziki, sijawahi kuenda, bali huwa nasikia tu kupitia kwa marafiki zangu wakinisimulia, mambo yanaofanyika katika tamasha la mziki kubwa leo. Naambiwa ni tamasha nzuri kabisa, unaweza kutana na watu mbali mbali, watu wa tabia mbali mbali, unaweza kujifunza mambo mengi. Lakini mimi kivyangu sijawahi enda katika tamasha la mziki.

Mchezo ambayo ngependa kujaribu mpira wa kikapo au gofu. Ningependa kujaribu ya mchezo miwili kwa sababu napata kusimuliwa na marafiki kuwa ni mchezo mzuri ambayo pia mfano gofu ukiweza kujua kucheza gofu unapata unaweza kuwa milionea kwa urahisi zaidi.

Kile nachotaka kufikia katika kazi yangu ni kuhakikisha tu nimeweza kufanya kazi iliyo bora na kueza kuhakikisha pia kampuni imeweza kufaidi kulingana na ile kazi ambayo nimefanya. Sina kiwango kile ambacho nataka kufikia bali mimi changu ni kuangalia tu juu, zaidi kujua kile ninachotaka na kuhakikisha naweza kukipata.

Kile natakacho hiimiza katika ushirikiano katika timu. Ushirikiano ni kitu kizuri zaidi unapata pia mnapo kuja pamoja kwa ushirikiano au ushirikiano. Uneza kupata inakuwa ni jambo nzuri kabisa unaweza kusuluhisha mambo tofauti na kuhakikisha mmeeza kutoa au mmeza kuwa na suluhu iliyo njema kuliko kama mtu au kama mgefanya iyo kazi kwa utengano. Ushirikiano ni mzuri zaidi Muzika.

Mziki ule ambao naupenda mimi napenda mziki ya injili kabisa. Na hasa miziki ya wasanii kutoka kule Tanzania Mfano ni wa kina Boaz Duncan, mfano ni wa kina Martha Moipaja. Hapa Kenya napendelea wale wasanii kama Gloria Muliro, Wasani kama Sarah k wa nyimbo za njili. Nawapendelea zaidi injili nyimbo zao kwa sababu zina mafunzo mengi. Pia zinaweza kufanya mtu akaweze kukua kiroho kwa urahisi mno. Napendelea hizo nyimbo zao mno zaidi kuliko nyimbo yoyote.

Mafunzo ningependa kupata kazini ni hasa kuoata hii akili bandia kwa kizungu artificial intelligence kuweza kunisaidia kufanya kazi zaangu za kila siku kwa haraka vile na kufanya pia nikaweze kuwa mbora au mfanyikazi bora katika kampuni yangu. Pia akili baadaye ningeipendelea zaidi pia kwa sababu unapata inaweza kutolea matoleo mazuri kuliko ukifanya ile kazi tunayofanya kwa mikono au ambayo eita kuwa haraka zaidi inaitaji pia kufanya kwa urahisi na mbio kidogo.

Kile ninachofanya katika msongo wa kazi mi huhakikisha nimetulia kwanza na kujipanga vilivyo na kuweza kuambia akili yangu kile ambacho kinaningoja mbeleni kunisaidia ili nikakue tayari au kuweza kuwa nimejitayarisha ili kuweza kufanya hiyo kazi na kuhakikisha nimefanya moja baada ya nyingine na kwa njia ilio ya usahihi kabisa kwa kuondoa makosa madogo madogo.

Ushauri ningewai penda kumpa mtu mwingine. Kitu cha kwanza ni ushauri wa kuwa na imani kwa mwenyezi mungu. Kitu cha pili ni ushauri wa kuwa na bidi maishani. Ushauri wa tatu ni kuwa na mtu mwenye nidhamu kwa sababu unajua bila nidhamu hakuna mahali papote utakapoenda. Itakuwa ni vigumu zaidi kueza kufaulu bila hiyo.

Vifaa yangu hasa vya kazi, hasa kama nishaatoka shambani kule, mimi kuhakikisha nimeweza kuzisahihisha au kufanya zimekua visafi mno, ili nikaweze kutumia hizo vifaa pia kwa wakati mwingine, na kuvipata zinakuwa safi kabisa kuhakikisha ni kazi nzuri kuwa msafi na kusafisha vifaa vyako.

Jinsi navyoshambulia mabadiliko kazini ni kuweza tu kujitayarisha kisaikolojia na kuhakikisha pia nimeweza kujipanga vilivyo na kueka bidi ambayo unisaidia mimi kueza kamilisha kazi zangu kwa wakati unaofa na kuhakikisha hakuna makosa yale madogo madogo yatakayo tokea pale kazini.

Kile jinsi navyosaidia jamii yangu mini kuelimisha kila mmoja kuhusu umuhimu wa teknolojia wa kisasa, kuambia wakulima, kuwafunza jinsi ya kutumia teknolojia mashambani mwao ili kupata mapato mengi zaidi, pia kuimarisha jamii, kuwafunza jinsi ya kutumia teknolojia, kufanya mambo mengi zaidi ambayo ataleta faida katika jamii badaye.

Jinsi ya kushughulikia makosa navyoshugulikia makosa kazini ni kuhakikisha, nimeeza kubali makosa yameeza kutendeka na kuweza kutulia kidogo na kuhafana kutafuta mbinu ambayo ntakaweza kurekebisha hayo makosa yaliofanyika kazini, kuhakikisha, suwezi au siwezi kurudisha kampuni chini, kufanya kampuni inaendelea mbele mno.

Zinavyoweka neno siri au kuhakikisha usalama wake, mimi ni kunyamaza na kutomuambia yeyote pia kwa sababu najua siri haiwezi kuwekua na zaidi ya watu wa tatu au wawili inakuwa ni vigumu mno kwa sababu kuna mmoja atakaye ropokwa. Hasa dawa ya kuweka siri ni kueza kunyamaza na ukinyamaza siri itakuwa ipo salama kabisa.

Changamoto zile nazokutana nazo kazini. Changamoto ni mingi mno. Unapata pia kuna ile wakati uzembe. Kazi inakua mingi. Unajikuta pia unakua mzembe kidogo. Ambapo pia ni vigumu kuweza kujinasua au kuweza kufunza akili iwaachane na uzembe. Kwa sababu umepata kazi zimekuwa mingi na zingine ni za kutisha pia. Unapata uzembe ni mwingi zaidi. iYo ndiyo changamoto kubwa nikonayo kazini.

Mahali ningependa kwenda ni ufukuweni, pia kutembea mijini. Unaweza ni mahali pazuri zaidi, ambapo ata unaweza kusaidia kuweza kupumzisha mawazo yako wakati ule unapoli katika likizo, pia ufukuweni, napenda kutembea kule, hasa kule mombasani, mi hupenda zaidi na zaidi.

Tunda ambalo napenda zaidi ni maembe. Maembe naipenda zaidi iyo ndo ya kwanza kwa hile matunda nayopenda ni maembe. Unapata maembe inaweza kusaidia kufanya hile kitu ambayo ama kusiaga chakula mwilini ambapo unapata kama kilikuwa kimekataa kujisiaga embe ukishalikula. Kuna ile mzizi ambayo huwa ndani kati ya embe ambayo kukusaidia kushaga chakula na kuweza kufanya chakula kiweze kutembea mwilini vizuri. Pia unapata ilina madini mazuri ambayo ni mengi mno. Pia kukula embe liloiva unapata lina utamu mwingine ambayo ata kuwauna kuiwelezea ni vigumu.

Sipendelei somo la sayansi. Sipendelei somo la sayansi vile kwa sababu mimi niko katika upande wa teknolojia sio sayansi vile. Sayansi, nilipata kuwa sayansi ilikuwa ngumu sana kwangu kuielewa. Sikukua mzuri viile. Lakini soma nililolipenda lilikua la biolojia. Biolojia niljipenda sana kuliko kemia. Nilipenda biolojia zaidi kuliko kemia. Na pia kwa ujumula sikupenda sayansi. Nilipenda teknolojia.

Zana za kidigitali hasaa ninayotumia kwa sasa ni simu. Simu unapata inaweza kunisaidia kufanya mambo mbalimbali. Kuweza kukamilisha baadhi ya mambo kwa uwepesi vile. Kuongea na watu mbali. Nikiwa hapa nchini Kenya naweza kuongea na watu walio ughaibuni kule Amerika. Wapi wapi wapi Uswizi. Kwote naweza kuongea na kupitia njia ya teknolojia au njia za kidigitali za simu.

Mi hupenda mboga za kienyeji mno mfano kuna sagaha. Hizo mboga mi hupenda zaidi. Nitamu mno pia sukuma wiki napenda. Kabeji napenda hizo mboga zaidi. Napata ni mboga mzuri zina madini mazuri mwilini. Unapokula, unakuwa buheri wa afya. Uso unameta meta vizuri. Ndiyo maana mi napenda hizo mboga. Kula mboga za kienyeji haswa.

Sipendelei kuoga maji moto kwa sababu za kiafia namkumbuka daktari akiniambia nisizoe kuoga maji moto kwa sababu itanifanya mi kuonekana mzee zaidi na bilihali ningali kijana na alinyonyesha madhara mengi ya kuoga maji moto akaniambia heri nikaoge maji yalio baridi kuliko moto.

Jinsi ya kushughulikia muda kazini ni kuhakikisha, ninatimiza kazi kwa wakati ambao unafaa au kwa muda ambao unafaa na nihakikishe. Pia ninafanya kazi kulingana na wakati unawafaa kuhakikisha pia kazi zangu zimeza kuenda sambamba jinsi nilivyo andika jinsi nilivyo ratibia asubui. Na kuhakikisha kuna ushirikiano wangu na wenzangu pale kazini.

Ndio, mimi ni mtu mbunifu zaidi, hasa katika upande wa teknolojia, napenda kubuni mambo mbali mbali, kuja na uvumbuzi, ambao haujawahi vumbuliwa na mtu yeyote, hiyo ndio vitu zangu jamani, napenda zaidi vitu kama hizo, katika ulimwengu wa teknolojia, napenda zaidi hizo vitu kabisa. Pia kwa sasa kuna zile vitu ambazo nashugulikia kwa sasa ambazo zitakuwa za ubunifu na najua wakati nitakapo zileta katika ulimwenguni zitaeza kuenziwa zaidi na huo ubunifu wangu utaweza kuwa kupigiwa kipato na kuongelewa kwa karne na karne.

Mazoezi yangu ya kila siku mi huenda pale mahali pa michezo na kuweza kucheza michezo tofauti hasa michezo ya basketiboli pale au kikapu naweza kucheza zile michezo zaidi hapa na pale ili kuweza kuhakikisha nimeweza kufanya au kuweza kutoa jasho mwilini.

Nywele yangu mimi hunyolewa mara tatu kwa wiki au tuseme tu mara mbili kwa wiki. Ndiyo wakati mimi hunyolewa nywele yangu kuhakikisha nimeweza kaa mtu msafi na wa kupendeza mno. Najua pia kazi ninayofanya unastahili uwe mtu msafi bila kuwa na uchafu wowote.

Ndiyo mi hujihisi vizuri kusubiri kwenye mstari pia, si vibaya kwa sababu kapa umepata ile foleni ikiwa pale, itabidi pia uweze kusubiri pale, ili wenzangu niliowakuta pale, wakaweze kushugulikiwa, ndiyo awamu yangu inapofika, ndiyo pia mimi nikaweze kushugulikiwa vile.

Ndiyo, mimi napenda hadithi za ajabu nakumbuka nilipo kuwa mdogo hapo, nikuwa naenda kumtembelea nyanya na babu ambapo walikuwa wanatupea hadithi mbali mbali za hapo za zama za kale ulikuwa unapenda, zilikuwa hadithi mzuri zaidi, nikuwa nazipendelea mno, unakaa unasikiza kwa makini hapo mkikunywa chai ya jioni, zilikuwa ni hadithi tamu sana, nazitamani tena wakati huu hizo hadithi.

Ndiyo nimewahi ona bahari, hasa bahari hindi, hapa nchini Kenya. Ni bahari ambayo inapatikana katika sehemu ya kusini mwa nchi Kenya. Na nimewahi kuwa kule mara si mbili au mara moja. Nimewai vizuri lile bahari, kueza pia kujivinjari hapo kidogo. Mambo ya hapa na pale.

Kumbukumbu ambayo niliyo nayo kutoka utotoni nakumbuka kuna wakati nilikuwa mdogo zaidi na tukaenda na marafiki zangu katika harusi na pale katika harusi tuliweza kufanya tabia mbaya pale unapata tuna anza kuchungulia wageni wakikula hae ilo jambo na sikujua mama mzazi alikuwa pale ilo jambo liluweza kumukera zaidi mama mzazi na halikuja kanichukua pole pole kanipeleka nyumbani. Hali nipiga kichapo chaumbua. Na sita wahi weza sahau jamani.

Sera ya kampuni inayoona kujituma ni uvumbuzi na ubunifu. Napendelea hio sera zaidi. Unapata inaeza kunisaidia zaidi ninapofanya kazi pale kwa sababu najua nafanya kazi kulingana na sera ya kampuni. Ninaposoma ile sera pale najituma kabisa na kuhakikisha nimeweza kuwa faida kwa kampuni. Sio kuwa mzigo tu.

Ndoto yangu kubwa ni kuanzisha kampuni ya teknolojia ambayo itakayo sambaa duniani mzima kuweza kuleta au kutoa suluhu kwa matatizo ya kisasa. Itakuwa hiyo ndiyo ndoto yangu kubwa mno na kuweza kuajiri watu wengi, wengi mno mimi kuwa mwajiri wao.

Mimi ni mtu ambaye hupenda kujifunza mambo mapya zaidi, kuhakikisha, naweza kuwa sawasawa, kuhakikisha naweza kujimudu maishani kupata kuweza kujifunza mambo mapya ni kitu kizuri jamani kuweza kujifunza kuliko kutojifunza. Mimi napenda sana kujifunza mambo mapya zaidi unapata wanaweza kuwa na wazo tofauti na mule mtu mwingina asiyependa kujifunza.

Uzoefu wa kiteknolojia ndio ambao nimewahi kupata na unapata naweza kufanya mambo mbalimbali kupitia teknolojia kubuni vitu mbalimbali vile vya ajabu ajabu kupitia teknolojia ambayo ni jambo nzuri mno kabisa.

Mi hufuwa nguo mara moja kwa wiki napata nguo zangu hasa siku ya jumapili ndiyo mimi hufuwa napata hiyo ndiyo siku ambayo sina kazi zingine mno nakaa chini kufanya mambo yangu hapa na pale nikisha maliza natoa nguo chafu zote naanza kuzifua na kuhakikisha zimekua safi kabisa nafua tu mara moja kwa wiki.

Mi hupenda kuenda kutembea mjini na familia, kujivinjari, kuzuru maeneo tofauti tofauti ya kihistoria pale, kuweza kutembelea mbuga, pia ya wanyama, kuweza kujifunza mambo mengi mengi mengi mengi pale. Hunifurahisha zaidi nikiwa na familia kufanya hayo maneno, pia kucheza michezo mbalimbali, hasaa mchezo wa basketiboli pale, besiboli, na kadhalika.

Jua likiwa kali mimi huenda kukaa katika kivuli, ama kama nimechoshwa kukaa katika kivuli naenda kuogelea majini, hasa mtoni kule au mto ulio karibu. Napata naogelea kwa yale maji, nikishaogelea hapo mwili unasikia mzuri jamani nakaa kama ambaye anaishi au ambaye alizaliwa upya.

Mimi hupenda kuvaa nguo ambazo hazinibani sana hasa kwa sababu najua ukivaa nguo inayo kubana pia huwezi enda kule mahali pa heshima ama watu waweze kuchukulia kama wa heshima lakini ukivaa vile vizuri nguo ambazo hazijakubana vibaya vile unaweza kuchukuliwa wa heshima na kukaribishwa mahali popote pale unapoenda bila kuwa na kuonyeshwa dharau lolote.

Harufu nayoipenda zaidi ni ile ya manukato mazuri yanayonukia vizuri kama mauwa. Mpata hizo manukato nazipenda zaidi hizo manukato zinazonukia mzuri. Hasa wakati wa asubui jipata upata manukato au marashi yale ya na mvuto mzuri kabisa. Unapata pia yanaweza kufanya mwili ukachangamka kwa kuhisi ile arufu nzuri au manukato mazuri.

Jinzi navyo wasiliana na wafanyi kazi wenzangu. Ni kupitia hasa rununu kama tuko sekta tofautofauti kuweza kuwajulia hali jinsi kazi inavyo wapeleka. Pia kama nina shida ambao naitaji iweza kutatuliwa hatu au tukaweza kutatua pamoja na tumia njia ya video hili tukaweza kutatua hiyo shida.

Mi huishi katika nyumba iliyo na sio nyumba bei ghali bali ni nyumba tu ya bei rahisi. Ukipata hapa nchini Kenya nalipa shilingi elfu moja. Unapata haina haina choo ndani, haina bafu ndani, bafu zote ziko nje ni nyumba tu ambayo haina mambo mengi vile ni vitu tu kidogo ambayo nimeeza kueka ndani.

Jinsi navyo jiliinda mtandaoni ni kuhakikisha tu siwezi kujibishana na wale madui zangu. Najua kuna watu ambao hukuja kuandika pale matusi mtandaoni. Unapata naweza kukera. Lakini mi kile nachofanya mi hutizama tu na kunyama kimya kama maji mtungini. Suwezi kujibu wala kufanya jambo lolote.

Wazo nzuri nililo nalo siku ya leo ni kuweza kubadilisha jamii na kufanya jamii ikaweze kuelimika jamii ikaweze kuwa juu kipato cha jamii kikaweze kuongezeka pia jamii kwa ujumla ikaweze kufaidi kwa mpango wa teknolojia. Hilo ndilo wazo langu nalo waza kila wakati.

Mi wakati ni na wasiwasi mi hunyamaza na kutulia kwanza nikaweze pia kujifikiria vizuri nini kinanifanya niwe na wasiwasi mwingi. Napo jua au tatizo linapo tokea naeza kuvumilia pia na kuwa na mjadala na wakili yangu kujiambia nisifai kuwa na wasuwasi wakati huu Muzika.